Ninatumia kompyuta zaidi kwa masomo na kazi zangu za kila siku, kompyuta ina nisaidia kuandika na kuhariri hotuba. Kufanya utafiti mtandaoni na kupanga miradi ya kampasi, pia nichombo muhimu kwa mawasiliano, kwa barua pepe, mtandao ya kijami na kushirikiana na wenzangu. Ninapenda kuitumia kwa ubunifu pia, kama vile kutengeneza maudhui, kusikiliza muziki au kufanya michoro ndogo. Kiliche muhimu kwangu ni kwamba kompyuta inanipa uwezo wa kuunganisha maarifa, ubunifu na mawasiliano katika kifaa kimoja. Mara nyingi ni naitumia mchana na jioni wakati wa kujisomea au kutayarisha kazi zangu.

Wakati wa jua kali, napenda kutumia muda nje nikifurahia hewa safi na mwanga wa jua. Mara nyingi ninapenda kutembea polepole au kukaa sehemu yenye kivuli nikisoma kitabu au kuandika mawazo yangu. Jua kali hunipa hisia ya furaha na nguvu mpya na mara nyingine hunifanya kutamani kula matunda baridi kama tikitimaji au kunywa chai baridi. Nyakati mzuri wakuunganishwa na marafiki, kucheka pamoja au hata kupumzika kimya nikitazama mandhari. Kwa kawaida, ninapenda kufanya hivi mchana au jioni. Pale jua linapokua kali lakini bado linatoa uzuri wa mazingira.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Kuku ni rahisi kupika kwa njia nyingi na kila mara hunipa ladha ya kipekee. Ninapenda jinsi inavyoweza kuandaliwa kwa supu, kukaangwa au kuchomwa na kila mbinu huleta ladha tofauti. Kuku pia ni nyepesi na haina mafuta mengi. Hivi inanifanya nijisike vizuri baada ya kula. Zaidi ya ladha, nyama ya kuku inaniusisha na familia na marafiki. Kwa sababu mara nyingi tunashirikiana milo ya kuku wakati wa hafla au chakula cha pamoja.

Mimi napendelea chai kuliko kahawa na imekuwa sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku. Mara nyingi huandaa chai asubuhi kabla ya kuanza shughuli zangu za kampasi. Naipenda ikiwa imechanganywa na maziwa kidogo na sukari. Wakati mwingine nikiongeza tangawizi ili kupata ladha ya kipekee na harufu ya kutia moyo. Mahali ninapopenda kunywa chai yangu zaidi ni chumbani kwangu au nje nikitazama mazingira ya kijani. Kwa sababu inanipa utulivu na nafasi ya kutafakari. Bila chai yangu ya kawaida nahisi kama siku yangu haijaanza vizuri, ni kama kukosa nguvu ya kuanza safari ya siku. Chai kwangu si kinywaji tu, bali ni desturi inayonipa faraja na mwelekeo.

Ndiyo, ninapenda kupanda milima. Hii ni kwa sababu kupanda milima ni uzoefu, unaonipa changamoto na utulivu kwa wakati mmoja. Kupanda milima kunanifanya nijisikie karibu na asili, nikitembea kwenye njia zenye miti na hewa safi. Ni nafasi ya kutafakari kujipima nguvu na pia kufurahia mandhari ya juu ambayo mara nyingi hunipa msukumo mpya. Ninapenda kupanda milima hasaa wakati wa wikendi au likizo, nikishirikiana na marafiki au hata pekee yangu. Kila safari ya kupanda ni somo la uvumilivu na ushindi mdogo wa kibinafsi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Asubuhi inanipa nguvu na utulivu wa kipekee na nahisi akili yangu iko kwa safi zaidi kwa kusoma, kuondoka au kupanga siku yangu. Napenda kutumia muda wa asubuhi kwa chai na mkate nikitafakari au kuandaa hotuba zangu. Kuamka mapema hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri na kuepuka msongamano wa mawazo. Ingawa usiku pia una nafasi yake, mara nyingi nahisi nimechoka na siwezi kuwa na umakini sana. Ndiyo maana nimejizoesha kuamka mapema ili kutumia nguvu na uwazi wa akili kwa kazi na malengo yangu.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka na mpangilio wa wazi. Kwanza, napanga ratiba yangu ili kazi za masomo na miradi zifanywe kwa wakati maalum. Na baada ya hapo ninatenga muda wakupumzika na kushirikiana na marafiki au familia. Kisha napenda kutumia teknolojia kwa kupanga majukumu lakini pia najizoesha kuzima simu au kuwacha mitandao ya kijamii ili nisipoteze umakini. Ninajua kwamba kazi ni muhimu kwa maendeleo lakini maisha ya kibinafsi hunipa furaha na nguvu ya kuendelea. Kwa hivyo, ninajitahidi kuhakikisha kuwa ninapata muda wa kutembea, kusikiliza muziki au kunywa chai kwa utulivu. Hatua hizi hunisaidia kubaki na uwiano mzuri kati ya majukumu na starehe.

Mfanya biashara bora ninaye mtambua ni George. Soros. Na mkubali kwa sababa ya ujasiri wake na uwezo wakuchukua hatari kubwa kwa mpangilio. Kitu cha ajabu alichofanya ni mnamo mwaka elfu moja na mia tisa na ishirini na tisa alipoweka dau dhidi ya pauni ya uingereza na kupata faida za zaidi ya dola bilioni moja kwa siku moja. Hii ili nifundisha kwamba biashara si tu kuhusu bahati, bali ni kuhusu uchambuzi sahihi, maono na nidhamu ya kiakili. Kutoka kwake nimejifunza kwamba mafanikio makubwa mara nyingi uhtokana na kuchukua hatua wakati wengine wanaogopa. Ninamheshimu kwa jinsi anavyofanya biashara kwa maono na ujasiri na inanifanya niamini kwamba biashara bora ni mchanganyiko wa ujasiri na hekima.

Sina ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa, lakini napenda sana wazo la kuwa nao. Ndege wa kufugwa kama kasuku au njiwa, wana mvuto wa kipekee kwa sababu huleta maisha na sauti nzuri ndani ya nyumba. Kitu kinachonivutia ni jinsi wanavyoweza kuwa marafiki wa karibu, wakitoa burudani na pia utulivu. Ingawa sijawaifuga, mara nyingi hujiwazia jinsi ingekua vizuri kusikia sauti ya ndege ya asubuhi, ikichanganyika na mwanga wa jua na hewa safi.

Ndiyo, ninagawanya taka zangu kadri inavyowezekana. Kwa mfano, napenda kutenganisha taka za chakula na zile za plastiki au karatasi. Taka za chakula mara nyingi hutumika kama mbolea au kutupwa sehemu salama. Huku plastiki na karatasi zikikusanywa kwa ajili au kuchakatwa tena. Hii inanisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na pia kunifanya nijisike, ninachangia katika kulinda mazingira. Ingawa si rahisi kila wakati, nimejizoesha kuwa makini na namna ni navyo tupa taka zangu.

Napenda sana wanyama wadogo na wapole, hasa mbwa wa ina ya chiwawa kwa sabubu wanatabia za kuchekesha na ni marafiki wa karibu. Pia napenda paka kwa utulivu wao na jinsi wanavyoweza kukaa kimya lakini bado wakaleta furaha nyumbani. Ndege kama kasuku pia hunivutia kwa sauti zao na uwezo wa kuiga maneno, wakileta maisha na burudani. Wanyama hawa hunipa hisia ya urafiki, furaha na utulivu na mara nyingi hunipa na unifanya niisi karibu zaidi na asili.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na mtazamo wa kujifunza. Kwanza, napenda kusikiliza kwa makini bila kujibu haraka ili kuelewa nia na ujumbe wa anayetoa maoni. Kisha na ninachukua yale maoni chanya kama motisha ya kuendelea na yale ya ukosoaji kama nafasi ya kuboresha. Nikiwa na shukran, ninajaribu kuona maoni kama zawadi badala ya hukumu. Hata kama maoni ni magumu, ninajizoesha kuyachakata kwa utulivu na kuamua ni sehemu ipi inaweza kunisaidia. Hii inanisaidia kukua binafsi na kitaaluma, na pia kujenga uhusiano mzuri na watu wanao nizunguka.

Ndiyo, naizaishi siku moja bila teknolojia, ingawa sio raisi. Teknolojia imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kutoka kwa simu hadi kompyuta, lakini kukawa bila hiyo kwa mda mfupi kunatoa nafasi ya kutulia na kuungana zaidi na mazingira. Bila teknolojia, ningetumia mda huo kutembea msituni, kusoma kitabu cha karatasi, au kushirikiana na marafiki ana kwa ana. Hii hunisaidia kukumbuka kwamba maisha ya kweli haya tegemei tuskirini, bali pia uhusiana wamoja kwa moja na watu na asili.

Napenda kucheza mchezo wa soka, kwa sababu ni mchezo unaoleta mshikamano na furaha. Soka hunifundisha nidhamu, kushirikiana na wenzangu na pia kunipa nafasi ya kujenga urafiki mpia. Ninapocheza, napata nguvu na msisimko. Hasa pale timu inaposhirikiana vizuri na kufunga pao. Zaidi ya burudani, soka ni njiya ya kujenga afya ya mwili na akili na hunifanya ninjisikie huru na mwenye matumaini maishani.

Nakumbuka wakati mkuu wa mpira wa besiboli kati ya Yankees na Red Rocks, uwanja ulikuwa umejaa mashabiki wakipiga kelele na kushangilia kila hatua. Kitu cha ajabu kilichotokea pale mchezaji wa Yankees alipopiga home run ya kushangaza na mpira ukapaa mbali sana nje ya uwanja. Mashabiki wote waliruka kwa furaha wakapiga makofi na kupiga kelele za shangwe. Nilihisi msisimko na mshikamano mkubwa kana kwamba nilikuwa sehemu ya ushindi huo. Nikifikiria tukio hilo sasa bado nahisi joto la shangwe na nguvu ya michezo kuunganisha watu kwa furaha moja.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya juhudi zangu yakileta mabadiliko chanya. Ninapofanikisha kazi na kuona timu yangu ikifaidi ninaisi fahari na nguvu ya kuendelea. Pia maoni kutoka kwa wengine hunipa msukumo nikijua kazi yangu inathaminiwa. Ninapata hamasa ya kujitahidi zaidi. Zaidi ya hayo, kujifunza ujuzi mpya na kushinda changamoto hunifanya nijisikie nikiwa kwenye safari ya ukuaji binafsi na kitaaluma. Motisha yangu inatokana na mchanganyiko wa matokeo, kutambuliwa na nafasi ya kukua.

Kwa kawaida, nalala kati ya masaa sita hadi manane usiku. Nikilala kwa mda wa kutosha, ninahisi mwili wangu umetulia na akili yangu iko tayari kwa kazi ya siku inayofuata. Wakati ninapolala kwa mda mfupi, mara nyingi ninahisi uchovu na ninashindwa kuzingatia vizuri. Usingizu wa kutosha hunisaida kudumisha afya, kuongeza umakini na kunipa nguvu ya kushugulikia changamoto za kila siku.

Ninalinda faraha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara na kuzibadilisha mara kwa mara. Pia hutumia uthibitishaji wa hatua mbili ili kuongeza usalama wa akaunti zangu. Ninajitahidi kuepuka kubonyeza viungo visivyojulikana na kushiriki taarifa binafsi kwenye mitandao ya kijamii. Aidha hutumia mtandao salama kama VPN ninapokuwa kwenye wifi ya uma na kuhakikisha vifaa vyangu vina programu za kinga dhidi ya virusi. Hatua hizi hunisaidia kudumisha usalama na kuzuia taarifa zangu binafsi kuvuja.

Napenda zaidi kusimamia, hii ni kwa sababu inanipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu wa mawasiliano na kupanga kazi kwa mpangilio. Kusimamia kunanipa nafasi ya kuongoza timu, kushirikiana na watu na kuhakikisha malengo yanafikiwa kwa ufanisi. Hata hivyo, pia ninaona thamani ya kusimamiwa kwa sababu kunanifundisha nidhamu, kunipa mwongozo na kunisaidia kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine. Kwa hivyo, kwangu zote ni muhimu, lakini kusimamia hunipa motisha zaidi kwa sababu ninahisi ninachangia moja kwa moja katika mafanikio ya timu.

Ninapendelea mwanga wa kati. Hii ni kwa sababu hunipa utulivu na mazingira mazuri ya kufanya kazi bila kuchoka macho. Mwanga mkali mara nyingi hunifanya nihisi pressure na kuchoka haraka. Ilhali mwanga wa kati hunipa nafasi ya kuzingatia na pia kujisikia huru. Ni mwanga unaofaa kwa kusoma, kuandika na hata kupumzika. Kwani unaleta usawa kati ya uwazi na utulivu.

Ndiyo, napenda sana kusoma gazeti. Hii ni kwa sababu kunipa taarifa mpia kuhusu matukio ya kila siku na kunisaidea kuelewa dunia inavyoendelea. Kusoma gazeti hunisaidea kufuatilia habari za siasa, uchumi, mchezo na hata burudani. Pia ni njia nzuri ya kujifunza mitazamo tofauti na kuangeza maarifa yangu. Ingawa sasa kuna taarifa nyingi mtandaoni, gazeti bado linanipa utulivu na muundo wa habari kwa kina.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Kuwahi kunanipa amani ya akili na nafasi ya kujiandaa vizuri kabla ya jambo kuanza. Pia hujenga imani na heshima kutoka kwa wengine. Ingwa najua baadhi ya watu huona ubunifu wao unachipuka dakika za mwisho. Kwangu kuchelewa huongeza msongo wa mawazo. Niliwai kujikuta nikichelewa mara chache na nilihisi pressure kubwa. Ndiyo maana nimejifunza kupanga muda mapema na kuweka kipaumbele ili kila jambo lifanyike kwa utulivu na ufanisi.

Ninapenda kucheza michezo kwa sababu inanipa afya bora na nguvu za mwili. Ninapocheza na isi fura na msisimko wa kushirikiana na marafiki, na pia ninajenga nidhamu na mshikamano wa kijamii. Michezo huu nisaide kupunguza msungo wa mawazo na kunipa nafasi ya kujieleza kwa uhuru. Ingawa kutazama michezo pia ni burudani, kwakushiriki moja kwa moja kuneleta maana zaidi. Kwa hivyo, kucheza mechizo ni sehemu muhimu ya maisha yangu na njia kuishi kwa afya na furaha.

Ndio, napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa habari mpya na kunifanya niwe karibu na ulimwengu. Redio huniletea muziki wa aina mbalimbali, mjadala ya kijamii na vipindi vya ilimu, vinavyonisaidia kujifunza mambo mapya kila siku. Pia ni njia rahisi ya kupumzika na kufurahia sauti bila kuhitaji kutazama skrini. Nimegundua kuwa kusikiliza radio hunipa utulivu na hunisaidia kuunganika na jamii kupitia sauti na simulizi. Kwa hivyo, redio ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ninapoanza kazi, kitu cha kwanza ninapofanya, ni kupanga majukumu yangu kwa utulivu. Ninatengeneza orodha ya mambo ya kufanya na kuweka kipaumbele kwa yale yaliyo muhimu zaidi. Hatua hii hunisaidia kuanza siku kwa mpangilio na kuondoa msongo wa mawazo. Pia ninahakikisha mazingira yangu ya kazi yako safi na yamepangwa ili kuleta umakini. Kwa kufanya hivi, nahisi nikiwa na nguvu na tayari kukabiliana na changamoto za siku. Hivyo kupanga na kujiandaa mapema ndicho kitu cha kwanza ninachofanya ninapoanza kazi.

Ninaposhirikiana na timu, jambo la kwanza ni kusikiliza mawazo ya kila mtu kwa heshima. Napenda kueka mawasiliano ya wazi ili kila mmoja ajisikie sehemu ya mchakato. Pia ninahakikisha tunagawanya majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja. Na tunasaidiana pale changamoto zinapojitokeza. Ushirikiano wa kweli unahitaji uvumilivu, uaminifu na mshikamano. Kwa kufanya hivi, timu hujenga nguvu ya pamoja na kufanikisha malengo kwa ufanisi na furaha.

Filamu ninayoipenda zaidi ni the pursuit of happiness, ambayo ni aina ya drama. Naipenda kwa sababu inanifundisha uvumilivu, matumaini na kutokata tamaa hata katika changamoto za maisha. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona nilihisi kuguswa sana na safari ya mhusika mkuu. Rafiki yangu ndiye aliniletea hamu ya kuangalia filamu hii akiniambia itanipa msukumo wa kimaisha. Baada ya kuitazama nilijifunza kuwa ndoto zinaeza kukimia kwa bidii na imani. Ndiyo maana ningependa kuiona tena. Ili nikumbushwe nguvu na matumaini na juhudi binafsi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ya maua ya waridi. Kila mara ninapohisi harufu hii, hunikumbusha utulivu na uzuri wa asili. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoihisi ilikuwa katika bustani ndogo nikiwa mtoto. Na ilihusiana na kumbukumbu za furaha na upendo wa familia. Harufu hii hunifanya nijisikie nikiwa na amani, nikijawa na matumaini na furaha ya ndani. Ni harufu inayonipa nguvu ya kuendelea na siku. Na kunikumbusha kuwa maisha yana uzuri wa kawaida, unaoweza kutuliza moyo.

Ujuzi ninayohitaji kuimarisha zaidi ni ujuzi wa uongozi na mawasiliano. Kwa sababu katika maisha ya kila siku na kazi, ujuzi huu husaidia kuongoza timu kwa ufanisi na kujenga mshikamano. Pia mawasiliano mazuri huondoa migongano na hujenga uhusiano wa heshima. Nimewahi kujaribu kutumia ujuzi huu kwa kushirikiana na wenzangu, lakini bado nahisi kuna nafasi ya kuboresha. Kwa kujifunza zaidi na kufanya mazoezi ya mara kwa mara, naamini nitakuwa na uwezo mkubwa wa kuongoza, kuhamasisha na kushirikiana kwa mafanikio.

Muziki ninaoupenda zaidi ni muziki wa aina ya pop na accoustic. Hii ni kwa sababu unanigusa kihisia na huniletea utulivu. Mwimbaji ninayemkumbuka zaidi ni edsheran ambaye nyimbo zake hujenga hisia za upendo na matumaini. Mara nyingi husikiliza muziki wakati wa mapumziko au asubui ili kuanza siku kwa nguvu na furaha. Kila ninaposikia wimbo ninaupenda. Nahisi nikiwa huru, mwenye amani na nikiwa na msukumo wa kuendelea na maisha kwa mtazamo chanya. Muziki kwangu ni rafiki wa kila siku na chanzo cha hamasa.

Ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa napenda kuifanya iwe ya furaha na mshikamano. Mara nyingi hukusanya familia na marafiki kwa chakula cha pamoja, muziki na mazungumzo ya kupendeza. Ni wakati wa kushukuru kwa mwaka uliopita na kujiandaa kwa safari mpya ya maisha. Nakumbuka siku za kuzaliwa zikiwa na keki na zawadi ndogo ambazo hunikumbusha upendo wa wapendwa. Ninaposherehekea nahisi furaha, shukran na matumaini mapya. Kwa hivyo, siku ya kuzaliwa kwangu ni zaidi ya sherehe, ni kumbukumbu ya upendo na mwanzo wa matumaini mapya.

Napenda zaidi upepo wa asili kuliko kutumia AC. Upepo huniletia hewasafi na utulivu na hunikumbusha uzuri wa mazingira ya nje. Nakumbuka mara nyingi nikika nje nikihisi upepo ukipita naisi amani na nguvu mpia. Ingawa AC husaidia kudibiti joto ndani ya nyumba. Kwangu upepo unalatha ya maisha ya kawaide na unahusiana na kumbu kumbu za fura na uhuru. Kwa hivyo upepo wa asili unipa faraja na ufanya niwe karibu na mazingira.

Kwa kawaida, ninatumia muda mtandaoni kwa kiasi cha saa chache kila siku. Wakati mwingi hutumika kusoma habari, kujifunza mambo mapya na kwasiliana na marafiki. Pia napenda kutumia mtandao kwa kutazama video za ilimu na kusikiliza muziki. Hata hivyo nimejifunza kuweka mipaka ili nisiutumie kupita kiasi na kupoteza muda. Ninapopanga ratiba vizuri, mtandao hunisaida kuboresha maisha na kazi bila kuathiri afya ya mwili na akili. Kwa hivyo muda ninaotumia mtandaoni ni wa manufaa na wenye mpangilio.

Wakati umeme unapokatika, napenda kutumia mda huo kwa shughuli ambazo hazihitaji teknolojia. Mara nyingi husoma vitabu au kuandika mawazo yangu kwa karatasi. Pia naweza kuzungumza na familia au marafiki, tukifurahia mazungumzo bila usumbufu wa vifaa vya kielektroniki. Wakati mwingine hutumia fursa hiyo kutafakari au kupumzika kwa utulivu. Kukatika kwa umeme hunikumbusha thamani ya maisha rahisi na kunipa nafasi ya kuunganishwa zaidi na watu na mazingira yanayonizunguka.

Muda kazini, napenda kupanga ratiba mapema na kueka vipaumbele vya majukumu. Kila asubuhi huandika orodha ya kazi na kugawa muda kulingana na umuhimu na uharaka. Pia ninajitahidi kuepuka usumbufu kwa kuzima arifa zisizo muhimu na kuzingatia kazi moja kwa wakati. Ninapopanga mapumziko mafupi, hunisaidia kubaki na nguvu na umakini. Kwanzia hii, muda wangu kazini hutumika kwa ufanisi na hunitia moyo kufanikisha malengo ya kila siku.

Mbele, kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha ujumbe unafika kwa uwazi na heshima. Ninapo jieleza, napenda kutumia lugha raisi na enye mpangilio ili kila mtu aelewe. Pia ni muhimu kusikiliza kwa makini mawazo ya wenzangu na kutoa mrejesho wa kujenga. Mawasiliano mazuri huondoa mkanganyiko, hujenga mshikamano na huongeza ufanisi wa kazi. Kwa hivyo, kipa umbele changu ni mawasiliano yenye uwazi, ushirikiano na eshima ili timu ifanikishe malengo kwa pamoja.

Napenda zaidi chai kuliko kahawa kwa sababu chai inanipa utulivu na kunikumbusha nyakati za familia. Chai ya asubuhi unifanya nianze siku kwanguvu na furaha. Hasaa ikichanganywa na mkate au vitafunwa vidogo. Nakumbuka marajingi nikifurahia chai wakati wa mazungumzo na marafiki uniletea hisia za mshikamano na ukaribu. Ingawa kahawa pia huamsha akili kwangu chai inaladha ya maisha ya kawaida na kumbukumbu za upendo. Kwa hivyo, chai ndiyo kinywaji ninacho kipenda zaidi.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni jukumu la kuandaa na kuwasilisha ripoti au mawasilisho kwa timu. Napenda jukumu hili kwa sababu linanipa nafasi ya kutimia ujuzi wa kuandika kwa uwazi na kuzungumza kwa kuhamasisha. Pia hunisaidia kushirikisha mawazo na kuhakikisha kila mtu anaelewa mwelekeo wa kazi. Ninapo fanya jukumu hili nahisi nikiwa na nguvu na furaha kwa sababu nina changia mshikamano na mafanikio ya timu. Kwa hivyo, jukumu la kuwasilisha na kuongoza mawasiliano ndilo ninalo lipenda zaidi kazini.

Kitendo cha wema nilicho wai kufanya ni kusaidia jirani wangu alipo itaji msaada wa haraka nakumbuka nilimsaidia kubeba mizigo yake na pia nikamsirikisha chakula nilicho kuwa nacho. Kitendo hicho kilimfanya ajisikie mwenye thamani na kilinijenga pia kwa kujua kuwa wema mdogo unaweza kuleta furaha kubwa. Kila mara ninapokumbuka tukio hilo na hisi shukrani na hamasa ya kwendelea kufanya mema kwa wengine. Kwa hivyo kitendo cha wema kwangu ni njia ya kuunganisha mioyo na kuleta matumaini.

Ndiyo, ndiyo, nimewayi kutembelea ziwa na pia mto, nakumbuka nilipo fika kanto ya ziwa, nilivutiwa na utulivu wa maji na mantari ya kijani iliozunguka. Nilihisi upepo mwanana na sauti ya mawimbi madoko, ikinipa amani ya kipekee. Wakati wa kutembelea mto, nilifurahia kuona maji yakitiririka kwa kiasi ya kunikumbusha nguvu ya asili. Ziara hizi uniletea kumbu kumbu za furaha, mshukamano au kutulia mbali na kelele za maisha ya kila siku. Kwa hivyo, kutembelea zio au mtu kwangu ni chanzo jamani na msukumu wa maisha.

Kwa kawaida, hufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu kwa wiki, nikichanganya kutembea, kukimbia na mazoezi ya kunyoosha misuli. Mazoezi hunisaidia kudumisha afya, kuongeza nguvu na kuondoa msongo wa mawazo. Wakati mwigine ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi, hujaribu kufanya mazoezi mafupi nyumbani ili mwili usibaki bila harakati. Mazoezi ya mara kwa mara hunipa nishati na kunifanya nijisike mwenye furaha na umakini zaidi.

Kwa kawaida, huenda kwa ospitali mara chache kwa mwaka, labda mara mbili au tatu. Hasaa kwa ukaguzi wa afya au pale ninapoisi dalili zisizo za kawaida. Ziyadahizi hunisaidia kuhakikisha afya yangu iko salama na kupata ushauri wa kitaalamu mapema kabla ya tatizo kuwa kubwa. Wakati mwingine, huenda ospitali kwa uduma maalum kama chanjo au vipimo vya kawaida. Kutembelea ospitali mara kwa mara ninjia ya kujali afya na kuzuhia magonjwa.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule. Ni mahali ambapo familia hukutana, tunazungumza, tunacheka na kushirikiana hadithi za siku. Sebule ina mwanga wakati na hewa safi, hali ambayo hunipa utulivu na faraja. Kinachofanya chumba hiki kipendeke ni viti vyake vya kustarehesha na meza ya kahawa ambapo mara nyingi huwekwa chai na mkate. Shughuli ninazofanya pale ni kusoma vitabu, kuandika mawazo yangu na mara nyingine kuangalia televisheni pamoja na familia. Nikiwa ndani ya sebule, nahisi amani, mshikamano na joto la upendo wa kifamilia.

Ninasomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari za kitaifa na kimataifa. Kama vile Daily Nation, BBC News na Al Jazeera. Pia hutumia mitandao ya kijamii kama Twitter au X na Facebook kufuatilia taarifa zinazoibuka haraka. Mara nyingine hutegemea Google News au Microsoft Start kwa mhutasari wa habari muhimu kwa siku. Ninapochanganya vyanzo tofauti, napata picha pana na yenye usawa kuhusu matukio ya dunia na ya hapa nyumbani.

Kazi ninayothamini zaidi ni ile ambayo inaleta manufaa kwa jamii na inahusisha huduma kwa watu. Kwa mfano, kazi za walimu na wahudumu wa afya hunivutia sana kwa sababu zinagusa maisha ya watu moja kwa moja na kuleta mabadiliko ya kudumu. Walimu hutufundisha maarifa na maadili huku wahudumu wa afya wakihakikisha tunabaki salama na wenye nguvu. Pia naheshimu kazi zinazohusiana na mazingira na kilimo kwa sababu zinahakikisha tunapata chakula na tunatunza dunia yetu. Kazi hizi hunifanya kutambua thamani ya kujitolea na mchango wa kila mtu katika ustawi wa jamii.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama. Nakumbuka nilipokuwa na paka nyumbani, alikuwa rafiki wa karibu sana na alileta furaha kila siku. Nilifurahia kumlisha, kucheza naye na kumtazama akicheza kwa uhuru. Pia nimewahi kufuga ndege wadogo ambao walinipa amani kwa nyimbo zao za asubuhi. Kulea mnyama kunanifundisha uwajibikaji, huruma na jinsi ya kushirikiana na viumbe wengine. Ni kumbukumbu nzuri ambazo hunifanya kutamani tena kuwa na mnyama wa kufuga.

Napenda kuoga kwa maji ya moto. Hasa jioni au asubuhi yenye baridi maji ya moto hunipa utulivu na faraja husaidia misuli yangu kupumzika na kuondoa uchovu wa siku. Pia hunifanya nijisike safi na tayari kuanza au kumaliza siku kwa hali nzuri. Hata hivyo, wakati mwingine napendelea maji ya kawaida ili kupata mwamko na nguvu mpya. Hasa mchana au wakati wa joto.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya kitamu na asilia, hasaa vyakula vya kienyeji kama ugali na wali, vinapo pikiwa na mboga safi. Ladha ya kitamu hunipa furaha na kunikumbusha nyumbani na familia. Pia napenda ladha ya chumvi kidogo kwenye vyakula vya supu au nyama. Kwa sababu hunipa nguvu na kuridhisha. Wakatu mwigine napenda ladha ya tamu ya matunda kama maembe na machungwa, kwa sababu hunipa hisia ya ubaridi na ubichi. Kwa hivyo, ladha ninayo ipendelea zaidi ni hile inayo changanya utamu, uchangamfu wa matunda na asili ya vya kula vya kienyeji.

Kununua vitu katika maduka ya karibu na sokoni kwa sababu mara nyingi hupata bidhaa safi na za kienyeji hasa matunda na mboga. Sokoni pia hunipa nafasi ya kuzungumza na wauzaji na kujua asili ya bidhaa ninazonunua. Kwa upande wa vifaa vya nyumbani au nguo, napendelea maduka makubwa na supermarkets. Kwa sababu kuna mpangilio mzuri na urahisi wa kupata bidhaa tofauti kwa wakati mmoja. Wakati mwingine hutumia mtandao kununua vitu, hasa pale ninapohitaji urahisi wa kuokoa mda.

Ndiyo, nimewai fikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo hili hunivutia kwa sababu liinahusisha uhuru wa kufanya mamuuzi, ubunifu na nafasi ya kuleta mabadiliko kwa jamii. Nimewaza kuhusu biashara ndogo inaye usiana na chakula chakinyeji au bidaa za asili. Kwa kuwa napenda vyakula vya kitamaduni na pia ninaamini watu wanatamini bidhaa safi na za nyumbani. Kwanzisha biashara kunaitaji nidhamu, ujasiri na mipango mizuri, lakini pia kunatua nafasi ya kujifunza na kukua binafsi.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisj na haraka. Inaniwezesha kupata bidhaa nyingi tofauti bila kulazimika kwenda dukani. Pia napata nafasi ya kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja kabla ya kufanya uamuzi. Hata hivyo, napendelea kununua vitu vidogo kama vitabu, nguo au vifaa vidogo vya nyumbani mtandaoni. Huku bidhaa kama chakula safi, mara nyingi hununua sokoni. Ununuzi mtandaoni hunipa urahisi, uhuru wa kuchagua na kuokoa muda.